Mimi hushughulikia kazi za dharura kwanza kwa kuongea na wenzangu, wafanyikazi wenzangu nawaomba msaada. Kisha baadae, mimi huketi chini natulia naangalia kazi ambayo nimesalia nayo. Kisha baadae, kabla ya kufanya kuchukua hatua yoyote ile, mimi kwanza huangalia kazi hiyo kwa umakini zaidi ili kupunguza tension. Kisha mimi nachukua kazi hiyo navigawanisha kulingana na kazi ambayo inahitajika kwa dharura zaidi. Kisha baadae mimi huchukua kazi hiyo napanga kwa vikundi ndogo ndogo. Ile kazi ambayo ni kiasi na kwa ile mingi natenganisha. Nafanya hii kazi ambayo ni kidogo na malezi kisha nafanya hii kazi kubwa. Halafu mimi natuma kazi hiyo ipasavyo kulingana na muda ambao nastahili. Kisha nami napata kusoma kutokana na hilo naam hivo ndivo mimi hushughulikia kazi za dharura.